Je, unatumia mitandaonya kijamii? Na, naam, natumia mitandao ya kijamii mimi. Lazima niitumia mitandao ya kijamii kwa sababu hilo ndilo jambo ambalo linafanyika sana siku hizi. Siku hizi bila mitandao ya kijamii huwezi, huwezi, huwezi pata kujua mengi.

Kuhusu timu bora ya mpira ya kiragbi kimarekani. Sidhani mimi inajua timu za rugby za marekani. Naeza shiriki ni timu gani ya mpira wa kiragbi unaipenda. Sijui hata. Labda naeza kuweleza kwa nini naipenda timu hii. Sijui timu za rugby za kimarekani.

Ni kwambie kuhusu shughuli zangu za weekend, unaweza kushiriki ni nini jumamosi, ni nini unafanya jumamosi na jumapili. Jumamosi mingi mimi huwa kazini, lakini jumapili huwa nahakikisha nimeenda kanisa, nimeweza kufanya usafi kidogo katika nyumba, na yenu unaeza kula vizuri. Labda unaweza unakwenda mahali fulani au kunywa kahawa. Siku hizi sinywi kahawa, siendi kunywa kahawa Kwa sababu huu mwezi ni mwezi ambao hauna pesa vile Kwa hivyo ningepe napendelea kuweka zile pesa ambazo niko nazo kidogo Je, unakumbuka mambo ya kawaida unayafanya na ni kama nilivyoeleza hapo juu nani, ni nani mnaojisikia pamoja ya na wao wikendi Napenda kuwa na marafiki ama na mpenzi wangu unahitaji kupumzika ukifanya mambo mengi Nahitaji kupumzika na pia kupanya mambo.

Ni kwambie kuhusu timu ambayo ni napenda ya mpira wa miguu. Unaweza kushiriki ni timu gani ya mpira wa miguu nayopenda. Kama nilivyoeleza, timu ambazo mimi najua za mpira wa miguu si za Kenya zote. Kuna Chelsea, kuna Man City, kuna Arsenal. Labda unaweza kueleza ni tangu lini umeanza kuipenda timu hii. Timu hizi nazipenda kwa sababu ya marafiki zangu. Siezi kumbuka muda hasaa je, unakumbuka mchezo wa kushangaza wa timu yako. Sidhani ni na makumbuko, makumbukumbu za zile. Ungependa kueleza ni mchezaji gani, unapenda katika timu hiyo. Mimi aki siwajui majina, lakini na mimi huona kwa sababu marafiki zangu wanaona. Unahisi nini timu yako inaposhinda, nahisi vizuri.

Ujuzi gani nahitaji kuimarisha Nina ujuzi mingi sana nahitaji kuimarisha, lakini kama vile nilimewaambia eee programu za kompyuta, hapo ningetaa, ngetamani sana kuimarisha huo ujuzi. Kwa sababu, huo ni ujuzi mbao unaeza nisaidia kwenda ata nchi zingine kufanya kazi kule.

Je? Umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Ndiyo, kazi za kujitolea nimefanya nyingi sana kutoka nikiwa mdogo, nikiwa shule, kule shule, ya upili, poa sanaa eeeh, Nilikuwa na zifanya sana eee hizo ni kazi ambazo nimeweza kufanya sana, eeeeeh.

Je, unapenda kula popcorn ndiyo, mimi napenda kula popcorn kwa sababu popcorn, wakati, kwaza, wakati ule ambapo unaona video Popcorn hulika vizuri na ni popcorn ni chakula kitamu ndio, napenda kula popcorn.

Nasheherekea sikukuu vipi. Siku yangu nasheherekea kwa mambo mengi. Naeza enda niwe na familia yangu. Naeza enda mahali ambapo panamandhari mazuri. Naeza enda mahali ambapo kuna chakula kitamu. Naeza pika kwa nyumba nile nikiwa nimenyamaza. Naeza tafuta zile mishuma ambayo ina manukato mazuri na nikae tu kwa nyumba nigifungie.

Jee, unapenda kuangalia nyota. Ndiyo, mimi napenda kuangalia nyota. Kwa sababu, kila mara unapoangalia nyota, unaona vile ambavyo mungu aliumba vitu ambavyo vinakaa vizuri, vitu ambavyo vina manthari mazuri. Napenda kuangalia nyota. Kwanza kule KICC naenda kule kuangalia nyota. Kuangalia tu nyota.

Zana gani za dijiti nazotumia kila siku? Zana za dijiti ambazo na tumia kila siku. Oh, sijaelewa hilo swali. Sijaelewa hilo swali ningependa kujua nini ambacho kinamanishwa kwa zana za dijiti.

Je, unapenda mvua? Siezi sema napenda mvua sana, lakini pia siezi sema kuwa sipendi mvua. Napenda mvua kwa sababu inalisha chakula chetu, lakini majira ya mvua nayapenda ndiyo, lakini kwa sababu ya kibaridi. Lakini wakati ya ambapo kuna kazi nyingi pia haziendelei, kama watu wa juakali, kazi zao haziendelei.

Naeza kushiriki ni kazi gani au masomo gani nafanya Kwa sasa sifanyi masomo yoyote nafanya kazi. Labda unaweza kuleza jinsi ulivyochagua njia hii Nilichagua njia hii baada ya kumaliza shule na majukumu yalikuwa vingi. Mimi nafanya kazi. Kazi yangu ni ya walimu na pia kuuza maua Je unakumbuka kitu unachokipenda zaidi kuhusu hili. Hmm, kitu nachopenda zaidi ni naweza kutengeneza pesa ni changamoto gani mnapata changamoto ambazo tunapata kwa maua kama sasa hivi ni kukosa wateja. Changamoto za kazi ya kufunza ni wanafunzi kutoshika, kutolewa. Ungependa kubadilisha kitu gani katika kazi yao masomo. Singependa kubadilisha kitu. MI napenda vile iko.

Mfereji gani wa TV unaofuata Sina mfereji wa TV ninaofuata kwa sasa kwa sababu kama nilivyowaeleza Niliacha kuona TV kwa sababu hakuna jambo ambalo linanifurahisha kule.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Kitu mpacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni wakati ambapo kuna wateja wengi. Hii inafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri na pia wakati ambapo umeweka bidha ambazo zinavutia watu kutoka mbali. Hini nafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri.

Napiga picha marangapi? Mimi hupiga picha mara kathaa kwa sababu niko na kazi ambayo inahitaji kupiga picha, kupiga maua picha. Lakini, mimi mwenyewe sipigi picha zangu kwa sana, kwa sana, ningumu sana unipate nikipiga picha mimi.

Je, unatoa sadaka au michango? Naam, mimi hutoa sadaka na pia michango. Kunapokuwa na michango katika maeneo fulani, mimi huhakikisha nimetoa pia sadaka. Mimi hupenda kutoa sadaka kwa sabu ni vizuri kutoa sadaka. Inaonesha uaminifu wako kwa kwa mambo.

Je, unatumia teknolojia ya sauti? Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti mimi teknolojia ya sauti na ninayotumiwa kwa Safaricom, kuna teknolojia ambayo ni ya sauti na inayotumika. Pia kwenye simu, kuna teknolojia tofauti, tofauti za sauti ambazo natumia, ndio.

Msimu gani wa mwaka na upenda zaidi? Msimu wa mwaka na upenda zaidi ni msimu wa mmhh msimu gani? Msimu wa baridi. Msimu wa baridi na upenda sana. Kwa sababu kama nilivyo eleza, Msimu wa baridi kuna mambo mengi sana ambayo huweza kufanyika. Kwa kazi huwa ni rahisi kutendeka.

Nikwambie kuhusu mchezo ninaupenda kwenye olimpiki. Unaweza kushiriki ni mchezo gani olimpiki unaopenda. Mchezo olimpiki ninaupenda ni kukimbia. Napenda sana kuona watu wa kikimbia. Labda unaweza kueleza ni kwa nini unaupenda mchezo huu. Mchezo huu nilianza kuujua tangu nikiwa mtoto. Kwasababu Kenya watu wengi sana wanakimbia na wanapata medali. Kwa hivyo niliujua karibu nikiwa mtoto zaidi. Je, unakuubuka mchezo wa olimpiki uliofurahi kutazama. Na kuna Eliud Kipchoge alikuwa na maliza kukimbia mita mingi sana na masaa kidogo. Ungependa kueleza ni mcheza jigani wa olimpiki unayempenda, mimi napenda Eliud Kipchoge. hAtakama alitoka na mpenda ye, unahisi nini wakati wa mchezo wa olimpiki nahisi vizuri sana.

Je, una kumbukumbu gani ya kutisha? Kumbukumbu ya kutisha? Sidhani naeza kumbuka kumbukumbu ya kutisha ambayo ninayo kwa sabu mimi ni mtu ambaye hufungia mambo sana. Mimi husahau mambo haraka sana. Wakati kitu kibaya kinapotendeka, mi huhakikisha kwamba nimekisahau.

Tabia gani ninayopenda kwa wengine, mimi napenda watu ambao wanajali binadamu, watu ambao wanaubinadamu ndani yao, watu wazuri, kwa sababu kama una ubinadamu, wewe ni mtu mzuri. Kwa hivyo mimi napendelea sana watu wazuri, kwa sababu watu wabaya, watu wabaya hufanya dunia ikae vibaya, na ufanya mambo mabaya kwa wengine, mimi napenda watu ambao wanafanya mazuri kwa wenzao, hivo.

Napenda kula wapi, nje au nyumbani. Mi napenda kula nyumbani. Napenda chakula ambacho nimejipikia ambacho ni kitamu. Napenda chakula chenye ladha nzuri. Nafurahia sana kula chakula ambacho nimepika na mikono yangu na ni kitamu. Lakini, wakati mwingine, wakati ambapo nimechoka, napenda sana kula kule nje kwenye mikahawa lakini atafuta yule ambaye anapika chakula kizuri zaidi.

Unawekaji malengo ya kila mwezi. Nawekaji malengo ya kila mwezi. Mimi huandika malengo yangu ya kila mwezi mahali. Nina kitabu kindogo ambacho mimi hutumia kuandika malengo ya kila mwezi. Kisha baada ya kumaaliza kuandika, mimi huhakikisha kwamba ninaangalia kila siku yale malengo ili najikumbusha. Nakaa nikijikumbusha ili nisije nikasahau.

Ni rangi gani nayopenda zaidi na ninaiona wapi? Rangi ni nayoipenda zaidi ni rangi nyeupe. Kama nilivyowaeleza, napenda rangi nyeupe. Inakukumbusha nini? Huna kitu mbacho inanikumbusha, lakini ni rangi ambayo tu napenda. Kitu chochote unachomiliki cha rangi hii, niina nguo nyingi za rangi nyeupe. Hadi kuna wakati mmoja kulikuwa na matope, nguo zangu mingi sana zile haribika kwa sabubu ni nyeupe. Inakufanya aje uhisi? Nahisi vizuri. Nikivaa rangi nyeupe na hisi nimesisimuka ni wapi unona rangi hii mara nyingi zaidi kwa nyumba Chumba changu ni cheupe kimepakwa rangi nyeupe.

Nasomea wapi habari mtandaoni? Huku mtandaoni nasomea habari habari mingi nasomea kule X. X wana wana mambo mengi ambayo wao kusema. Habari mingi mimi huhakikisha nimesomea kule X. Ni watu ambao wana wana tafuta mambo mengi na wanakuandikia vizuri.

Je, umewahi kutembelewa ziwa au mto? Ndio, mimi nimetembelea ziwa. Nimetembelea ziwa moja, na pia mito, mito kadhaa. Hata kwetu kuna kuna mito miwili ambayo iko karibu na sisi. Kwa hivyo ndio, mimi nimetembelea ziwa na mito, na naweza sema kule kuna kuna hewa safi, yani kuna, kuna utulivu, utulivu wa akili.

Naenda mahali pa ibada mara ngapi?. Sasa sijaelewa unaniuliza mara ngapi kwa siku ama mara ngapi kwa wiki. Lakini kila wiki mimi huhakisha nimeenda angalau mara moja wakati wa jumamosi wakati wa jumamosi huwa nahakikisha nimeenda kule kwa kuabudu.

Je, unaweka picha zako mtandaoni. La, sipendi kueka picha zangu mtandaoni kwa sababu mara nyingi unapoweka picha zako mtandaoni huwa watu wanaeza tumia picha zako kufanya mambo mabaya ama watumie picha zako ku kuambia mambo mabaya ambayo yatakufanya uhisi vibaya katika moyo. Kwa hivyo mimi sipendi kabisa kueka picha zangu kule mitandaoni.

Jambo gani la dini ni muhimu kwangu? Aaaaaa Jambo jambo gani la dini ni gumu kwa ni muhimu kwangu ni waminifu. Dini hukupa uaminifu fulani ambao ukiwa huko nje hauna hata na.

Kinywaji gani napenda kunywa asubui? Asubuhi mimi hupenda kunywa chai ama uji. Uji ambao umetengenezwa kwa uji unaitwa ujipawa. Kwa sauti kwa lugha ya mtaa huitwa ujipawa. Huo uji si hujua kawaida unamaziwa, unamihogo, unam viazi vitamu naam.

Ninafanya nini kuwatia moyo umoyo wenzangu? Eee, wenzangu kuwatia moyo. Hilo swali lilivyonifurahisha kwa sababu sasa hivi natia mwenzangu moyo ambaye ameachwa na mpenzi wake. Sasa si sijui kabisa kuwatia moyo wanatiwaje lakini mimi hu husikiza na ku kusikiza hadithi yake na kumwambia pole sana. Sababu na labda kumpeleka kule nje aone mandhari mazuri.

Aina gani za filamu nazozipenda? Mimi napenda filamu za ambazo zinaongelea yesu kama nalivo waambia napenda filamu ambazo zinaongelea bibilia ama zile ambazo zinaongelea mapenzi hizo hunifurahisha sana kwa sana tena sana ndiyo. Kwa hivo filamu ambazo zinaongelea yesu ama mapenzi.

Niambie kuhusu kitabu unachokipenda zaidi. Kama Nilivyosema, kuna kitabu ambacho nilisoma kinaitwa Alchemist. Alchemist hicho ni kitabu ambacho kilinifurahisha sana. Labda ni hadithi, historia, au utafiti ni hadithi ya kijana mmoja. Je, unakumuka mhusika unaompenda zaidi katika kitabu hicho. Alikuwa kijana mdogo. Ni nani aliyekushauri kuhusu kitabu hiki? Rafiki yangu kutoka kuwingine ali nishauri. Ungependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu. Ningependelea, ina ningependa pia.

Ulikuwa napenda kupanya nini ututoni? Aa ututoni labda niseme kucheza na marafiki wangu kuzunguka kule hapa na kule kum likuwa napenda kufanya vitu mingi nikiwa mtoto lakini sana sana nikuwa napenda kucheza na nikiwa napenda kutembea sana na pia mimi ni mtu wambaye napenda kuongea sana kuzungumza mazungumzo napenda sana.

Je, unasaidia jamii yako vipi? Nasaidia jamii yangu kwa kuwapa, wacha tuseme wakati ambapo wanahitaji pesa na mimi niko nazo na hakikisha kwamba nimewapa zile pesa. Pia nasaidia jamii yangu kwa kuwasaidia kwa zile vitu ambazo hawaezifanya na mimi ningeweza kufanya ama kuwasaidia kwa kitu chochote kingine kile.

Nafanyaje kazi na timu ya mbali? Ammm, mimi kwa sasa sina timu ya mbali, lakini kama ningekuwa na timu ya mbali, ningefanyaje kazi nao. Ningehakikisha ya kwamba, kila jioni, tunaweza kujediliana kule mtandaoni. Katika, tunatafuta masaa ambayo tokuwa, nina kujediliana kuhusu siku kule mtandaoni, na kila mtu lazima afanye kile ambacho kinafaa kufanyiwa.

Nikuamibie kuhusu kumbu kumbu za ututoni. Wakati mboko nilikuwa mtoto, nilikuwa kumbu mingi sana. Kama kumbu kumbu za michezo, nilikuwa na michezo mingi, tulikuwa na enda safari. Na unakumbu kanani uliyekua pamoja ya nawe. Nilikuwa pamoja ya na wzazi na marafiki. Nini kilichofanya kumbu kumbu hii kuwa malumu. Unahisi vipi kumbu kumbu kumbu haya. Nahisi vipi kumbu kumbu kumbu haya.